Mimi napendelea kutumia mfumo wa android kwa sababu ni rahisi kutumia Inachaguo nyingi za kubadilisha mwonekano na mipangilio na pia simu zake zinapatikana kwa bei tofauti tofauti Pia inaniruhusu kupakua na kutumia apps nyingi kwa uhuru zaidi.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza ni uongo na unafiki. Sipendi mtu anayesema kitu mbele yako halafu akibadilika nyuma yako. Pia nakereka na watu wasioheshimu wengine. Hasa wanapojiona wako juu kuliko kila mtu. Kwangu uaminifu na heshima ni vitu vya msingi sana katika mahusiano ya watu.

Nikiwa nyumbani na niko katika hali ya furaha, mara nyingi napenda kupumzika na kujipa muda wangu mwenyewe Naweza kusikiliza muziki ninaoupenda, hasa zile nyimbo zinazonifanya nijisikie huru na mwenye amani Wakati mwingine nasoma au napitia vitu mtandaoni ili nijiongeze maarifa Pia napenda kuwasiliana na watu wa karibu kuongea nao au kucheka kidogo maana inanifanya nijisikie vizuri zaidi Kwa ujumla, ninapokuwa nyumbani na Nina furaha Ninajitahidi kufanya vitu ninavyonipa amani vinavyonipa amani ya moyo na kunijenga binafsi.

Niliwahi kushuhudia mchezo wa besiboli uliyokuwa na kusisimua sana Kilichoufanya uwe wa kipekee ni jinsi timu zilivyokuwa zinashindana kwa nguvu hadi dakika ya mwisho mashabiki walikuwa na shangwe nyingi na kila mpira uliyopigwa ulileta msisimko mkubwa ulikuwa mchezo uliyokuwa na ushindani wa kweli na ulionifanya nipende zaidi besiboli katika huo mchezo, timu mbili zilizokuwa, zikicheza, zilikuwa na wachezaji wenye uwezo mkubwa sana Kila timu ilikuwa na mbinu zake za kipekee na ilijitahidi kuonyesha umahiri wake ushindani kati yao ulikuwa mkali na kila moja alitaka kushinda Jambo lililoufanya mchezo uwe wa kuvutia zaidi Nakumbuka kulikuwa na tukio la ajabu ambapo mchezaji mmoja alipiga mpira kwa nguvu sana na ukaenda mbali kuliko uilivyotarajiwa. Hilo liliwashangaza wengi na mashabiki waliinuka na kupiga kelele kwa furaha. Tukio hilo lilifanya mchezo ule ue wa kukumbukwa sana. Nilihisi furaha na msisimko mkubwa nilikuwa na hamu ya kuona nini kingetokea baada ya kila hatua. Moyo ulikuwa unadunda kwa kasi sababu ya ushindani mkali. Kwa kweli, ilikuwa ni hali ya kujawa na burudani na shauku ya mchezo. Nikifikiri kuhusu wakati huo nahisi furaha na kumbukumbu mzuri. Inanifanya nikumbuke jinsi mchezo inavyoweza kuunganisha watu na kuleta burudani. Pia inanipa hamu ya kutazama tena michezo mingine na ya aina hiyo siku zijazo.